Kwanza la kwanza kabisa, sijapenda sana mpira wa kikapu, sijawai kuicheza, na sijui wachezaji wa mpira wa kikapu. Sasa kwa maana hiyo, siwezi jua, siwezikuwa na mchezaji ambaye na mpenda katika mpira wa kikapu, labda ni anze kuangalia kwa makini na kuagalia michezo yote. Ndio naweza jua ni nani naweza mpenda kati ya wachezaji. Lakini kwa sasa napenda wachezaji wa mpira wa kandanda. Wala sio mpira wa kikapu.